Jee, umewai kuamka asubui baridi kali, ukahisi mwili wote umechoka na usingizi, haujatoka? Jee, umewai kutoka nje mvua ikinyesha, ukaloa alafu ukafika nyumbani ukiwa unatetemeka kwa baridi? Jee, umewai kuwa na siku ndefu ya kazi, umechoka, umelemewa na mawazo, alafu kitu pekee unacho kitamani ni kuoga? Sasa niulize tena, Jee, unapenda kuoga kwa maji ya moto? Wengine watasema, ndio, napenda sana, na wengine watasema, hapana. Mimi naoga maji ya kawaida, lakini leo nataka tuzungumze kwa undani kuhusu kuoga maji ya moto faida zake na kwanini watu wengi wanapenda sana. Kuoga maji ya moto ni faraja ya mwili na roho. Waheshimiwa maji ya moto sio tu maji kwa watu wengi ni tabia ya faraja. Unapo mimina maji ya moto juu ya mwili wako, kuna kitu kinatokea. Kwanza, misuli inaanza kulegea, mwili unaanza kutulia, pumzi inakuwa nye pesi, na akili inaweza kupunguza pressure. Watu wengine wanasema kuoga maji ya moto ni kama kuondoa mzigo wa siku, ni kama unasafisha siyo mwili tu, bali pia uchovu wa mawazo. Na hapa ndiyo sababu ya kwanza kwanini naoga maji ya moto, nayo nikua unipa amani. Maji ya moto uondoa uchovu na maumivu ya mwili. Tukisema ukweli, maisha ya leo ya na kazi nyingi. Tunatembea sana kubeba vitu, kukaa ofisini muda mrefu, kusimama mudamrefu na hata kufanya kazi za nyumbani. Haya yote ya naacha mwili na maumivu ya mgongo, shingo ngumu, miguu kuchoka na misuli kukaza. Maji ya moto ya nauwezo wa kusaidia misuli kupumzika ni kama unampa mwili wako massage ya bure. Jee, umewai kuoga maji ya moto ukahisi kama umefanywa. Spaa, hiyo ndiyo nguvu yake. Kuoga maji ya moto, huongeza usingizi mzuri. Kuna watu wengi wanalala kwa shida, wengine wanawaza sana, wengine wana stress, wengine usingizi, unakatika katikati. Kuoga maji ya moto, hasa usiku, utuliza mwili, upunguza msongo, na kuandaa ubongo kulala. Ndiyo maana watu wengi wanasema nikioga maji ya moto usiku na lala fo fo fo, na hili ni jambo la muhimu sana maana usingizi ni afya. Maji ya moto uongeza usafi na uondoa harufu mbaya. Tusidanganyane, wakati mwingine, tunatoka kazi tukiwa tumechoka na jasho. Maji ya moto husaidia kufungua ngozi, kusafisha vizuri na kuondoa mafuta na uchafu. Wengine uamini, maji ya moto ya natoa deep cleaning ya mwili. Kwa hiyo, kuoga maji ya moto kuna kuacha msafi zaidi mwenye harufu nzuri na mwenye kujiamini. Maji ya moto ni rafiki ya mtu mwenye stress. Leo watu wengi wanaishi na stress, stress ya pesa, stress ya kazi, ya familia, ya mahusiano na ya maisha. Wakati mwingine uwezi kubadilisha tatizo haraka lakini unaweza kubadilisha hali yako ya ndani. Kuoga maji ya moto ni njia rahisia kusema ni najali afya yangu. Ni dakika chache tu lakini matokeo yake ni utulivu na fuu na moyo kuwa mwepesi. Lakini pia kuna tahathari. Moto kupita kiasi si mzuri. Hata kitu kizuri kinamipaka. Maji ya moto sana yanaweza kuchoma ngozi, kuleta kizunguzungu, kuharibu ngozi na hasa kwa mtu wenye ngozi nyepesi, na hata kuongeza presha kwa baathi ya watu. Kwa hiyo, unaposema kuoga maji ya moto, hatumaanishi kuoga maji yanayo chomeka. Tunamanisha maji ya moto yenye joto la wastani ya nayofurahisha mwili bila kuumiza Kwa nini watu wengi ha wapendi kuoga maji ya moto? Ni vizuri pia kuheshimu wengine wengine ha wapendi kwa sababu wanahisi joto sana, wanaalaji au ngozi inawasha Wanakosa muda wakusubiri maji ya moto au wamezoea kuoga maji ya baridi wengine wanasema maji ya baridi ya na wapa nguvu ya na wafanya wawe fresh zaidi na ukweli ni huu kila mtu anapreference yake na rudia kwa swali lile lile je, unapenda kuoga kwa maji ya moto Kwa upande wangu ndiyo napenda kwa sababu unipa faraja na amani Uniondolea uchovu na maumivu ya mwili unisaidia kulala vizuri, unipa usafi wa hali ya juu na, unisaidia kupunguza stress Lakini muhimu zaidi ni kuoga siyo tu utaratibu ni kujipenda kwa iyo Iwe unaoga maji ya moto ya kawaida kumbuka afya yako usafi wako na utulivu wako ni muhimu asanteni.

Je umewai kuamka asubuhi na kuhisi kama moyo wako umelemewa na mawazo Umewai kuwa na siku ambayo mambo hayaendi sawa ukahisi unahitaji mahali pa kutulia na kupata nguvu mpya Je umewai kujuuliza kwanini naishi kusudi langu ni nini na ninaenda wapi na sasa niulize swali kuu la leo unaenda mahali pa ibada mara ngapi Je ni kila siku kila wiki maramoja au huendi kabisa Leo tuzungumze kwa undani kuhusu swala hili kwa sababu mahali paibada siyo tu sehemu ya kawaida ila ni sehemu ya kukua kiroho, kiakili na hata kijamii. Kwanza mahali pa ibada ni mahali pa kukutana na mungu. Watu wengi wanenda mahali pa ibada kwa sababu moja kuu kutafuta uwepo wa mungu ni mahali pa kusali, kuomba msaada, kuomba msamaha na kushukuru. Watu wengi wanasema ni kifika mahali pa ibada na hisi nafsi yangu inatulia. Kwa nini? Sababu ni kama mtu anaweka chini mzigo wa maisha na kusema, mungu naomba unisaidie. Unaenda marangapi? Jibu la kila mtu ni tofauti. Ukweli ni kwamba watu hawafanani. Kuna watu wanaenda kila siku hasa wale wanao penda ibada za asubuhi au jioni. Kuna wale wanaenda kila wiki kwa mfano jumapili, ijuma au jumamosi. Kuna wale wanaenda marambili au tatu kwa wiki. Maramoja moja kulingana na ratiba au wengine huenda tu wakati washida na hapa, hakuna mtu wa kumuhukumu mwingine Kwa sababu, kila mtu anaratiba yake, anachangamoto zake na anahatua yake ya kiroho Lakini swali muhimu ni hili, kwanini tunaenda mahali paibada sababu ya kuenda ni kupata muongozo na mafunzo ya maisha mahali pa ibada sio tu kuimba na kusali ni mahali pa kusikia mafundisho, kupata mwongozo na kukumbushwa maadili mema watu wengi wanapo kwenda mahali paibada, wanajifunza kuwa nasubira, kusamehe, kusaidia wengine, kuishi kwa uaminifu na kuwa watu wa amani Kwa hiyo, mtu anaenda mara kwa mara kwa sababu wanajua mafundisho ya kiroho kumjenga mtu hata kwenye maisha ya kawaida mahali paibada ni sehemu ya kujikumbusha kuwa maisha si kazi tu. Maisha ya leo yamejaa kazi, biashara, shule, majukumu ya familia na kukimbizana na malengo. Wakati mwingine, mtu anakuwa busy sana mpaka anasahau, afya ya moyo, utulivu wa akili na mahitaji ya kiroho. Ndiyo maana kuenda mahali pa ibada mara kwa mara ni kama kusema ninaitaji kusimama kidogo ama ninaitaji kupumua au ninaitaji kujiweka sawa. Mahali pa ibada inakua kama pause button ya maisha. Mahali pa ibada huleta umoja na jamii. Sababu nyingine kubwa ni kwamba mahali pa ibada huleta watu pamoja ni mahali pa kukutana na ndugu na marafiki, kujenga mahusiano mema, kusaidiana na kujifunza kushirikiana. Wakati mwingine mtu akipitia changamoto kama ugonjwa, msiba au kukosa kazi, jamii ya waumini humsaidia kwa kuomba, kwa ushauri, faraja na hata msaada wa vitu. Hivyo mtu anaenda mara kwa mara kwa sababu anajua siishi peke yangu niko na jamii. Mahali paibada ni mahali pa matumaini. Dunia inachangamoto nyingi kupanda kwa gharama ya maisha, magonjwa, migogoro, kufunjika kwa mahusiano na msongo wa mawazo. Watu wengi wanapofika mahali paibada wanapata kitu muhimu sana matumaini. Mtu anapohisi amechoka, anapohisi amepotea, mahali pa ibada humkumbusha bado kuna matumaini, bado mungu yupo, bado maisha yanaweza kubadilika. Lakini kwanini wengine hawaendi mara kwa mara? Ni muhimu pia kuelewa upande mwingine. Wengine hawendi mara kwa mara kwa sababu ratiba zao ni ngumu, wanahisi wamechoka, wamekatishwa tamaa na baadhi ya watu wa dini au wanapitia changamoto za imani. Nirudi kwenye swali letu, unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Jibu linaeza kuwa tofauti kwa kila mtu lakini ujumbe mkubwa ni huu. Mahali pa ibada, hutusaidia kumkaribia mungu, hutujenga kimaadili na kiroho, hutupa utulivu wa akili na moyo, hutupa jamii na umoja, hutupa matumaini na nguvu mpya. Kwa hiyo, iwe unaenda kila siku kila wiki au maramoja moja cha muhimu ni kuelewa sababu ya kuenda na kama huendi labda leo ni siku ya kujiuliza. Ninahitaji nini ili niwe karibu zaidi na mungu na nijijenge maisha yangu Asanteni.

Je, umewahi kusafiri mahali fulani na ukajikuta unasema hapa ni pazuri sana natamani ni rudi tena Umewahi kutamani kuondoka mahali ulipo ukapumua hewa mpya na kuona manthari tofauti Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wanapenda kusafiri hata kama safari ni ndefu na gharama si ndogo Basi leo tupo hapa kuzungumzia kuhusu swala moja lenye uzito umewahi kusafiri wapi mahali pazuri na zaidi ya hapo, tutazungumzia kwa nini mahali pale palikuwa pazuri na kwa nini safari huwa na maana kubwa katika maisha ya binadamu. Kusafiri ni kufungua macho ya maisha. Safari sio tu kupanda gari, basi, ndege au pikipiki. Safari ni kuongeza maarifa. Mtu anapo safiri, anaona ulimwengu kwa macho yake, anakutana na watu wapya, anaona tamaduni tofauti na anajifunza kuwa maisha yanasura nyingi. Watu wengi wanaishi sehemu moja kwa muda mrefu lakini kusafiri kuna kufanya ugundue kuwa dunia ni kubwa na maisha yanafursa nyingi. Mahali pazuri ni mahali panapo gusa moyo. Sasa wacha niulize mahali pazuri ni nini? Je, ni mahali penye majengo mrefu au mahali penye maji na upepo mwanana au ni mahali penye amani. Ukweli ni kwamba mahali pazuri sio lazima pawe na gharama kubwa bali pawe na kitu kinacho gusa moyo wako. Kwa mtu mmoja mahali pazuri ni ufukwini, milimani, kijijini, porini au hata mjini, penye manthari ya kuvutia. Mimi kwa mfano nimesafiri mahali pazuri na nikajifunza mingi. Nikitumia mfano wa safari ya mahali pazuri naweza kusema, kuna mtu anaweza kusema, nimesafiri mombasa, diani, malindi, au lamu. Na akasema mahali pale ni pazuri kwa sababu kuna bahari, upepo mwanana, mchanga mweupe, na mazingira ya kupumzika. Mwingine atasema nimesafiri naivasha au nakuru na atasema pahali pale ni pazuri kwa sababu kuna ziwa, kuna wanyama na manthari ya ajabu. Mwingine atasema nimesafiri maasai mara. Akasema pazuri kwa sababu anaona wanyama pori kwa macho yake, anaona simba, tembo, twiga na anajifunza kuhusu uhifadhi wa mazingira. Na mwingine atasema nimesafiri kijijini, nyumbani, akasema pazuri kwa sababu kuna utulivu, hakuna kelele na kuna hewa safi. Hivyo, mahali pazuri hutegemea kile unachohitaji moyoni. Kwa nini mahali pawe pazuri? Sababu kuu, kuna mambo kadhaa yanayofanya mtu aone mahali ni pazuri, kwanza ni manthari au mazingira. Kwa maeneo ambayo ukiangalia tu, unashanga, unafurahia au unapata amani. Pili ni amani na utulivu. Mahali pazuri mara nyingi pana utulivu, usalama na hali ya kukupa amani ya moyo. Tatu, kuna watu na ukarimu. Wakati mwingine mahali panakuwa pazuri kwa sababu ya watu wenye upendo, huduma nzuri na ukarimu. Unakuta watu wanaokuonyesha njia, wanakukaribisha, wanakusaidia na unajisikia kama nyumbani. Nne uzoefu wa kipekee, mahali pazuri ni mahali panapo kupa experience ya kukumbuka, kuogelea baharini, kupanda milima, kutembelea mbuga, kuonja chakula cha asili, au kujifunza lugha, au desturi mpya. Kusafiri hutusaidia kuondoa msongo wa mawazo, wengi tunachoka na kazi na majukumu na changamoto za maisha, safari inakuwa kama mapumziko ya akili. Unaposafiri unacheka, unaona vitu vipya, unajisahau kidogo pia. Kusafiri hutufunza kuthamini maisha, kusafiri pia hutengeneza kumbukumbu nzuri. Na hitimisha kwa kusema, kusafiri ni kuona, kujifunza, kupumzika na kujijenga. Na mahali pazuri ni mahali panapo kupa amani, panapo kupa furaha na panapo kuwacha na kumbukumbu nzuri. Kwa hiyo, leo ukipata nafasi ya kusafiri hata kama ni safari ya karibu usikatae kwa sababu safari huongeza maisha ndani ya maisha. Na niwaulize tena umewahi kusafiri wapi mahali pazuri na kama bado hujawai, basi jiulize ni wapi ungependa kuenda na ni kwa nini asanteni.

Je, umewahi kusimama dirishani mwako kwa dakika moja tu, ukasahau stress zote za maisha. Umewahi kuangalia nje ya dirisha na ukagundua kuwa kuna dunia kubwa inayosonga hata wewe ukiwa umesimama? Na je, umewahi kujiuliza kwanini manthari ya nje inaweza kubadilisha kabisa hisia zako na wakati mwingine kukupa furaha na wakati mwingine kukupa utulivu wa ajabu. Leo mada yetu ni niambie kuhusu manthari kutoka dirishani mwako. Dirisha siyo tu tundu la hewa au mwanga. Dirisha ni kama macho ya nyumba. Linatuonyesha maisha yanavyoendelea, linatukumbusha muda unavyopita, na linatupa nafasi ya kutafakari. Ni nini ninacho kiona nikitazama nje ya dirisha? Nikitazama nje ya dirisha langu, kuna vitu kadhaa ninavyoviona na kunivutia sana. Kwanza ni miti na mazingira ya asili. Kwanza kabisa naona miti, miti hii mingine ni mirefu na imara, mingine ni midogo na michanga, mingine imejaa majani mengi, mingine na matawi yaliyonyauka. Na miti inaponipa picha ya maisha, maisha yana majira yake, kuna wakati wa kuchanua na kuna wakati wa kupukutika. Pia naona maua, nyasi na vichaka. Hivi vitu vinanifanya nijiskie kama naishi karibu na uhai. Pili kuna majengo. Kuna nyumba za watu wanaoishi, wengine wanapangisha, wengine wanafanya biashara, majengo haya hunikumbusha kuwa kila mtu ana ndoto yake, kila mtu anahitaji kujenga maisha yake na kila mtu ana safari yake. Wakati mwingine najiuliza, humo ndani ya haya majengo kuna watu wangapi wana furaha na kuna wangapi wanapambana kimya kimya. Tatu barabara. Naona barabara, barabara huwa na shughuli nyingi. Magari yanapita, pikipiki pia, watu anatembea, watoto wanakimbia, wengine wanabeba mizigo. Barabara ni kama mshipa wa maisha, inoenyesha kuwa maisha yana mwendo na kila mtu anaenda mahali fulani. Kuna wakati tofauti lakini wakati ninaopenda zaidi kutazama nje ya dirisha ni asubuhi na jioni. Asubuhi napenda kutazama nje kwa sababu hewa ni safi, kuna utulivu, kuna sauti za ndege na watu wanaanza siku kwa matumaini. Asubuhi ni kama ujumbe unaosema leo ni siku mpya, anza tena. Jioni napenda kutazama nje kwa sababu jua linapozama anga linabadilika rangi na watu wanarudi nyumbani. Jioni hunipa hisia ya shukrani, kutulia na kupumzika. Ni wakati ambao naweza kusema, nimefika mwisho wa siku na bado niko. Manthari ya nje haikai vile vile kila siku inabadilika kulingana na msimu na hali ya hewa. Msimu wa mvua miti inakuwa na kijani kibichi, nyasi zinamea, barabara wakati mwingine huwa na matope na anga huwa na mawingu. Wakati huu mazingira yanaonekana yenye uhai na baraka, lakini pia kuna changamoto. Mvua ikinyesha sana watu hukimbia, magari huenda polepole na wengine huchelewa kazini au shuleni. Hata hivyo mvua hunikumbusha baada ya mvua kuna uzuri. Pili kuna msimu wa joto na katika msimu huu nyasi hukauka, vumbi huongezeka, joto huwa kali, watu hutafuta kivuli, wakati mwingine hata miti inaonekana kuchoka. Msimu huu hunikumbusha maisha siyo rahisi kila wakati lakini ni lazima tusonge mbele. Kuna msimu wa baridi, ambapo asubuhi kuna ukungu, hewa ni baridi, watu huvaa makoti na mazingira yanaonekana kimya. Wakati huu hunipa hisia ya utulivu na kutafakari.